Kusoma au kujifunza kitu kipya, kufanya mazoezi aau kutembea, kusikiliza muziki au kuangalia filamu sana sana napenda hiyo. Kutumia muda na familia na marafiki na kujitafakari kujiuliza nimejifunza nini na naelekea wapi.

Rafiki yangu wa karibu, anaitwa Faith. Tulikutana katika event fulani hapo, tulikuwa tumeenda sherehe. Yeye alikuwa amealikwa sikuwa namjua sasa ndo tukaanza kujuana hiyo siku rafiki mzuri huyu kabisa yaani nampenda sana rafiki yangu manake wakati popote pale ambapo atakuwa na shida mimi nitamtatulia shida hiyo na wakati mimi nitapatwa na shida yoyote. Yeye ndo mtu wa kwanza, she is my mia tisa na kumi na moja. Yeye ndo nitapigia na yeye ndo atanisaidia.

Shuguli yangu ya kupendeza sana sana ni kusikiliza muziki au podcast, kutembea na kutafakari, kujifunza vitu vipia kama lugha au ujuzi mpia, pia kushiriki katika mazungumzo yenye maana na watu yani, aha.

Kupanga siku yangu, hapa namaanisha kuandika orodha ya kazi na malengo kila siku hili nisije nikapoteza muda. Pia kusoma kila siku angalau kitabu au makala ili kuendeleza kuendelea kujifunza na kutafakari au kuandika dayari.

Napenda mkate wa whole wheat bread, mkate wa ngano kamili, na mkate huu unaafya, unaviru tubisho, na unanguvu kidogo mwilini. Napenda sana mkate huu.

Naweza kaa hadi saa sita ya usiku ama saa zingine saa saba nikiwa tu online nikifanya mambo yangu hapa na pale ila sana sana kama sina kazi nyingi hapa online na kaa hadi saa nne kisha na ala.

Kipindi mbacho ninakipenda kwa televisioni ni makala za maisha halisi, yani documentaries. Hii kipindi inahusisha maisha ya watu, historia, sayansi au umazingira. Sana sana kujifunza kitu vipya. National Geographic.

Sherehe yangu ya kupendeza ni sherehe ya chakula na marafiki. Sherehe ambayo ina buffet au grill party. Na mazungumzo ya marafiki kucheka na kubadilishana mawazo. Naam ningependa pia sherehe ya muziki. Ila napenda sherehe ya chakula sana sana.

Mimi napendelea mwanga wa kati maanake mwanga huu hutuliza macho, na husaidia umakini na pia utengeneza mazingira ya utulivu na pia mwanga huu unalinda afya ya macho kwa muda mrefu. Mi sipendi mwanga mkali.

Ile mikutano ninayo ipenda ni mkutano wenye lengo wazi. Kila mtu ajue kwanini tumekuwa tuko katika huo mkutano na ajenda iwe wazi kabla ya mkutano. Pia mkutano wa ushirikiano, kila mshiriki apewe na fasi ya kutoa maoni na mkutano mfupi lakini wenye tija.

La hasha, sipendi kuweka picha zangu mingi mtandaoni maanake, mtu anawezachukua picha hizo, atengeneze vitu vingine, vianze kutrend. Sisemi ni vibaya kuweka mtandaoni ila, maybe pale whatsapp ninapotaka kupost kitu status, ambayo itakaa only ishirini na nne hours. Ni vyema ila hizi zingine hapa sipendi. Ila profile naeka picha.

Sipendi kutembea msituni nikiwa pekee yangu. Ila tukiwa wengi, tuseme tumeenda kama wasichana wengi kuhike. Hapo naeza tembea na wao. Lakini msituni sipendi kutembea msituni. Nyoka ziko huko, wanyama pori. Nahofia sana napenda maisha yangu.

Ndiyo ninapenda kutembea kwa miguu sana sana ninapoenda hapa dukani hapa karibu natembea kwa mguu. Na saa zingine kama nigependa kutembea kufanya mazoezi natembea distance sio kubwa sana na si ndogo sana na estimate ili ndiyo nisichoke.